Mimi hupenda sana ugali kwa samaki ambalo ni chakula cha utamaduni ya waafrika na hukuliwa sana unapokaa nchini Kenya Afrika mashariki na nchi zingine ambalo zimezunguka Afrika mashariki ugali ni moja hapo ya chakula ambavyo huongeza nguvu na huliwa na watu wengi. Huaminika kuwa ukiila unakua na bahati mema au mzuri kabla ya kuenda kazi na samaki nao ni moja ya proteini ambalo huliwa pia maeneo ya Afrika mashariki kwa wale wanaokaa karibu na ziwani au baharini au mtoni.